Nalala kwa masaa ngapi kwa kawaida. Nalala kwa masaa nane kila siku. Masaa nane. Ilhali kama wakati ninapo lala kuchelewa nalala masaa kama sita lakini kwa kawaida huwa nalala masaa nane kwa siku.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda kenya niede nikaone wanyama pori nione tamaduni zilizo kule watu wanavoishi kule nione bahare zilizomo kule ndio.

Unafaa nini wakati wa wasiwasi? Wakati napo wasiwasi, huwa naenda kwanza kulala, nitulize akili, kisha baada kuamka, mwili ikiwa imetulia, ndio naanza kufikiria, sasa cha kufanya, na nitafanya ili kuweza kusuluhisha.

Niambie kuhusu wakati nkuwa mpira wa baseballi. Kusema ukweli sijawai shiriki kwenye mpira wa baseballi. Ilhali nimeangalia kwa runinga mchezo ukichezwa ama shuleni lakininkujaribu sijawahi kujaribu mpora wa baseboli.

Je unapenda kucheza mchezo wa ubao. Ndiyo napenda kucheza mchezo wa ubao nimecheza mchezo wa ubao kutoka utotoni hadi sasa nacheza mchezo wa ubao. Ninapopata wakati wa kucheza kwa hivyo napenda kucheza mchezo wa ubao.